Kwanza kabisa, sikukuu huanza kwa kujiandaa mapema. Huwa nasafisha nyumba, kupanga mazingira na wakati mwingine kununua vitu maalum kama chakula, vinywaji au zawadi ndogo kwa familia. Maandalizi hunifanya nijisikie kuwa siku hiyo ni ya kipekee. Wakati wa sikukuu yenyewe, napenda kukaa na familia, kula pamoja na kuzungumza kwa furaha. Pia kupika au kushiriki chakula maalum ambacho hatukipiki kila siku na pia kuwatembelea ndugu au marafiki ili kushirikiana furaha na kuimarisha uhusiano. Kama sikukuu ina upande wa kidini au kitamaduni, napenda pia kuhudhuria ibada au dua, kumshukuru Mungu na kumwomba baraka, na pia napenda kufanya mambo yanayoendana na desturi na mila ya familia yetu. Wakati mwingine, kusherehekea kwa njia rahisi tu kama kutazama filamu nyumbani, kusikiliza muziki, kumpumzika na kufurahia utulivu. Kwa ujumla, kwangu sikukuu si lazima ziwe na sherehe kubwa sana. Kilicho muhimu zaidi ni kushukuru kuwa uhai na baraka nilizo nazo. Ndiyo maana, sikukuu hunipa furaha kubwa kwa sababu hunikumbusha thamani ya maisha, upendo na umoja.

Napendelea chakula chenye latha ya kati si kali sana wala kisicho na latha kwa sababu napenda kufurahia chakula bila kuteseka au kuchoka haraka. Kwangu, chakula kizuri ni kile ambacho kina latha ya asili, harufu nzuri na kina nifanya nijisikia nimefurahia kweli. Napenda sana chakula chenye viungo ya wastani kama kivitungu, tangawizi, nyanya, hoho na pilipili kidogo. Pia napenda chakula chenye chumvi ya kiasi isiwe sana, isiwe nyingi sana hadi kuharibu latha. Kwa mfano, chakula chenye mchuzi mtamu kidogo, harufu nzuri ya viungo, latha inayo baki mdomoni na kunifanya nitamani kuongeza tena. Sipendi sana chakula chenye pilipili sana kinacho nifanya nitie machozi na kushindwa kufraia latha. Kwa maoni yangu, latha nzuri si lazima iwe kali sana. Latha nzuri ni ile ilio sawa, inayofanya kuwa iwe raha, kunifanya nijisikie nimeshiba kwa amani, na hata nikimaliza kula, nijisikie bado ningependa kula tena kesho.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu huwa wanaleta furaha, kicheko, na nguvu ya kipekee, inayofanya mtu ajisikie mchanga tena. Watoto wana roho safi na mawazo rahisi hivyo kucheza nao hunisaidia kusahau msongo wa mawazo na kufurahia muda wa sasa. Kile ninachokipenda zaidi ni kwamba watoto hucheka kwa urahisi na kwa dhati, huuliza maswali ya kuvutia na ya kuchekesha, na pia hucheza bila kujali matatizo ya maisha. Napenda kucheza nao michezo kama kukimbizana, kurusha mpira, kuruka kamba, au hata kucheza michezo ya ndani na kuimba pamoja. Bali na burudani, kucheza na watoto hunisaidia pia kujifunza subira kwa sababu watoto huhitaji kuelewa. Pia, kuwa mtu wa huruma na upendo na mwisho, kujenga uhusiano mzuri nao ili wajisikie salama na kupendwa. Kwa ujumla, kucheza na watoto hunifanya nijisikie mwenye furaha ya kweli kwa sababu hunikumbusha uzuri wa maisha na umuhimu wa upendo, kucheka na kushiriki muda na mwingine. Kwangu, huo ni muda wa thamani sana.

Napenda sana kutazama video kwenye YouTube kwa sababu hapo ndipo ninapopata karibu kila aina ya video ninayo hitaji kama burudani, elimu, muziki na hata habari. YouTube inanipa uhuru wa kuchagua kile ninachotaka kulingana na hisia na muda nilio nao. Mara nyingi kutazama video za muziki ili nijiburudishe na kupumzika, pia vichekesho kwa sababu napenda kucheka na kuondoa mawazo, pia video za mafunzo kama jinsi ya kupika, kufanya mazoezi au kujifunza kitu kipya, na pia habari na dokumentari ili nijue kinacho endelea duniani. Wakati mwingine, napenda pia kutazama video kwenye TikTok haswaa video fupi fupi za kuchekesha au za kuelimisha. Napenda kutazama video zaidi.